Kipindi ninachopenda ni The BlackList kwa sababu kina hadithi ya kusisimua na wahusika wenye kina. Kinaeleza maisha Raymond Reddington, mhalifu mjanja anayeshirikiana na FBI kuwakamata wahalifu hatari. Kila sehemu ina siri, mbinu za akili na mshangao. Uigizaji ni mzuri, mada ni nzito na huonyesha mapambano ya maadili, uaminifu na nguvu za akili katika ulimwengu wa uhalifu. Pia huibua maswali kuhusu haki, familia na gharama ya kufanya maamuzi magumu sana.

Ninapo hitaji msaada kazini, mimi huwasihi wenzangu wanisaidia kwa heshima na unyekevu. Kuwamini kwa ushirikiano huleta mafanikio kazini na hujenga mahusiano mazuri. Kuomba msaada hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuboresha ufanisi na kuepuka makosa. Pia huonesha kuwa na heshimu uwezo wa wengine na kudhamini kazi ya pamoja ili kufia malengo ya pamoja kwa haraka na ubora.

Napenda kuenda madukani masaa ya jioni kwa sababu ni muda tulivu na wenye hewa nzuri. Baada ya shugli ya za siku mzima, jioni hunipa nafasi ya kupumzika na kufanya manunuzi bila haraka. Maduka huwa na watu wachache, hivyo ni rahisi kuchagua bidha. Pia mwanga wa jioni unifanya nijisikie vizuri na kufuraia mazingira, wakati wa kununua maitaji yangu.

Changamoto ninayopatala nayo kazi ni kufika mapema ya subuhi na kutoka jioni sana. Hali hii unifanya nichoke sana kimwli na kiakili. Wakati mingine hukosa muda kupumzika kufanya shuguli kibinafsi. Pia huwaziri usawa wakati ya kazi na maisha ya nyumbani. Hata hivyo, hujitahidi kuvumilia kwa sababu ya uwajibikaji na malengo ya kuboresha maisha yangu.

Sipendi kuvaa kwa sababu hunifanya njisikie sina uhuru na wakati mwingine hunikera mkononi. Huona kuwa saa hunipa shinikizo la kufikiria muda kila wakati badala kufurahia ninachofanya. Pia hupendelea kuangalia muda kwenye simu inapohitajika. Kutovaa saa hunipa utulivu na uwakili na kunifanya njisikie uhuru zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Kiongozi mzuri anafaa kuwa na utu kwa sababu utu hujenga heshima na uaminifu kwa anaowaongoza. Kiongozi mwenye utu huwasikiliza wengine kutenda haki na kuonyesha huruma. Hii husaidia kukiimarisha mshikamano na ushirikiano kazini au katika jamii. Utu humfanya kiongozi awe mfano mzuri huhamasisha bidii na kuwafanya watu wajisikie kuthaminiwa na kueleweka.

Napenda chakula kitamu kwa sababu unipa kuraha na kunifanya njisikie vizuri. Chakula chenye raza nzuri uongeza hamu ya kula na unipa nguvu za kufanya shuguli zangu za kila siku. Ufrahia kuonja chakula mbali mbali vilipopikwa kwa ustadi na upendo. Kwangu, chakula kitamu si kushiba tu. Mbali pia ni njia ya kufrahia maisha.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka na michango kwa sababu ninaamini kusaidia wengine ni jambo la muhimu sana. Kutoa hunifanya nijisikie amani ya moyo na furaha ya kushiriki baraka nilizonazo. Sadaka husaidia wenye huhitaji na huimarisha mshikamano katika jamii. Pia huonyesha shukrani na kuwajibika kijamii. Jambo linalochangia kujenga jamii yenye upendo na kujali.

Napenda kulala mapema kwa sababu hunisaidia kupumzika vizuri na kuamuka nikiwa na nguvu, usingizi wa mapema huimarisha afya ya mwili na wa akili, Pia hunifanya niwe makini kazini au shuleni, pia hunipa ratiba mzuri ya siku yangu, kulala mapema hunifanya nijisikia utulivu na hunisaidia kuishi maisha yenye nidhamu.

Chakula cha jadi ninachopenda ni mokimo kwa sababu ni chakula chenye lishe na ladha nzuri. Mokimo hutengenezwa kwa viazi, mahindi, maharagwe na mboga. Hivyo hunipa nguvu na afya. Napenda sana kuwa kunikumbusha mila na utamaduni wetu. Pia ni chakula kinachoshirikisha familia na huleta furaha wakati wa kula pamoja.

Nashirikiana na timu kwa kuwa kiongozi mzuri na kusikiza maoni ya kila mmoja na kuwaheshimu. Uamini kuwa kazi ya pamoja huleta matokeo bora kuliko kufanya kazi peke yako. Uongoza wenzangu kwa mfano mzuri, kuhamasisha na kuwasaidia pale wanapohitaji. Ushirikiano huu hujenga umoja, uaminifu na mfanikio katika kutimiza malengo ya pamoja.